Shughuli zangu za wikendi maranyingi huanza mimi kuamka asubuhi kufanya maombi, kisha na yaanza kufanya mazoezi, baada ya pale na pata kiamsha kinywa nafanya kazi za nyumbani kidogo kidogo kisha ifikapo mwendo wa alasiri. Najiunga na marafiki zangu kutazama mpira wakadanda baadae inapofika wakati wajioni. Najiunga na marafiki zangu hili kutazama mipira ya ng'ambo huku tukijiburudisha katika mkahawa wetu tunao hupenda.

Kwa mara nyingi matatizo yanapotokea kazini, kitu cha kwanza mimi hufanya ni kutuliza moyo wangu na kutokuwa na hasira. Baada ya pale, mimi hutaka kujua kiini cha jambo au tatizo ili iweze kuwa rahisi kulitatua. Napo baini tatizo li wapi hapo inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuzungumza na kuelewana mpaka kupata maafikiano ili tusuluhishe jambo lile.

Kiukweli sehemu ya kuabudu mimi huenda baada ya kila wiki haswa siku ya Jumapili. Lakini endapo kunayo shuguli itakayo tokea katikati ya wiki na inahitaji niwe pale mimi huchukua muda wangu na kuenda katika sehemu ile ili kujumuika na wakristo wenzangu.

Kwa mara nyingi wakati wa wasiwasi, mimi humwomba mwenyezi Mungu aweze kuniondolea wasiwasi ule. Vile vile mimi hujaribu kutambua kiini au chanzo cha wasiwasi ule. Endapo nitatambua kiini au chanzo nitaweza kutatua wasiwasi ule. Kwa mara nyingi mimi hupanga kazi yangu, hupanga muda wangu vizuri ili niweze kujiondoa katika wasiwasi ule. Vile vile mimi huweza kuongelesha watu au kujiunga katika michezo ili niweze kuondoa wasiwasi ule.

Mimi upiga picha mara kwa mara napo pata nafasi na wakati mwingine napohisi kwamba na itaji kumbukizi fulani mimi upiga picha kwa hivyo sina mara fulani ambayo mi naeza sema mi hupiga picha lakini kwa hakika mi hupiga picha mara nyingi iweze kanavyo.

Kwa mara nyingi, mimi hupenda kupanda milima kwa maana ninapofika kule kileleni naweza kuitazama sehemu ndefu na pana nikiwa juu bila tatizo lolote kwa mara nyingine. Mimi hupanda milima wakati nafanya mazoezi ya kukimbia. Ninapokimbia mimi huelekea sehemu za nyanda za juu ili niweze kufanya mazoezi kwa maana nahisi ninapopanda milima natokwa na kijasho na ninapotokwa na kijasho nahisi kwamba mazoezi yale yako salama.

Kiukweli, mimi upenda chakula cha haraka kwa sababu chakula kile kwanza unisaidia kuifadhi muda. Ninapopata chakula cha haraka, waeza hifadhi muda na kutumia muda ule kufanya mambo mingine. Sipendi sana chakula kinacho nichukua muda kwa maana kwanza upoteza muda vilevile chakula kile utumia moto mwingi kukitayarisha.